Binafsi mimi kinachonifanya nifurahi sana ni kuangalia movie kuangalia movie, kucheza magemu ya mpira, hivi ni vitu ambavo napenda kufurahia sana mara nyingi ninapokuwa mwenyewe, huangalia movie, mbali mbali ambazo zinanifundisha na kunielimisha, zingine zinaniburudisha na kunifurahisha hivi ni vitu vyote navyovipenda lakini pia kucheza magemu, inasaidia ufahamu wangu kuweza kukua mzuri na wenye kufikiria vizuri.

Mi sio mtu wa kuonekana sana kwenye video. Hivyo sipendelei sana kucheza michezo ya video. Kwa sababu, sio mtu wa kutaka kuwa maarufu. Sio mtu wa kutaka kuonekana sana kwenye video. Hivyo ni kitu ambacho. Sio kitu ninachokipenda sana. Ni kitu ambacho ni cha kwangu mimi naona kama ni kitu cha kawaida. Na wala sio malengo wala matarajio yangu kuonekana kwenye video mbalimbali.